Ndiyo, ninapenda kuendesha baiskeli kwa kuwa ni mazoezi ambayo inaweza kusaidia mwili, kustahimili mashughuli za kila siku. Kwa hivyo, mimi hupenda kuendesha baiskeli kwa kuwa ni mazoezi.

Mimi binafsi ninapenda kutumia simu aina ya Samsung. Simu aina ya Samsung ina picha nzuri, ina nafasi ya kuweka vitu zako, vitu vyako vya kazi, kwa mfano. Unapo weka mapicha video na kadhalika.

Naam mimi upenda adidi za ajabo. Mfano nilipokuwa shule ya msingi nilisoma dhidi ya Liyongo jasiri mmoja ambaye alikuwa nguvu zake ziko kwenye kwenye kivuli chake. Mimi hupenda hadithi za jadi.

Ninapopatwa na wasiwasi au ninapokumbwa na wasiwasi mimi hutulia kwanza hutulia kisha hutambua ni nini kinachoendelea. Ili usikuje ukafanya maamuzi ya haraka ambayo yataleta masaibu. Kwa hivyo mimi hutulia kwanza ni chambue ni shida gani kinachoendelea. Kisha nifanye maamuzi ya dharura.